Nini kinachoku pa motisha kazini. Motisha yangu kazini ni kufanya kazi kwa kazi yenye matoke mazuri na kuona mchango wangu unaleta dhamani. Napenda kufanya kazi kwa ubora, kufuata maelekezo na kuboresha ujuzi wangu kila siku. Pia na hami na hamasishwa na malengo wazi, mauni ya kujenga na unafasi ya kukua, kitaa, aluma. Pia na nina hamasishwa na kazi na yotajika umakini na ubora, pamoja na mfumo wa malipo unautambua mchango na juhudi kwenye kazi tofauti tofauti ambavo unapenda kufanya.

Je, unapenda kuangalia nyota? Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Kuangalia nyota, kuna nipa utulivu na kunifanya kufikiria kwa upana. Unanikumbusha jinsi dunia ilivyo kuwa kubwa na bado kuna mengi ya kujifunza. Pia ninjia nzuri yangu kujipumzisha baada ya kazi au mawazo mengi ambayo yanapitia kwenye, yanayonapitia akilini mwangu. Napenda kuona nyota sana sana makati usiku na nafurahia sana kuona nyota.

Fanikio gani umeyapata kazini? Nimefanikiwa kuboresha ubora wa kazi, ninaofanya na kutelekeza majukumu kwenye. Ufanisi, nimepata uzoefu wa kupata maelekezo kwa umakini, kukamilisha kazi kwa wakati, na kudumisha viwango vya juu, vya bora ubora. Pia nimejifunza kufanya kazi kwa kujitegemea na kuji kuajibika kikamilifu kwa matokeo ya kazi yangu. Baada ya hapo, nimefanikiwa kuwasilisha kazi zenye ubora, unaokubalika, una kuongeza ufanisi wangu na kudumisha udhabiti katika kutekelekeza majukumu kwenye kazi yangu.

Kifaa gani cha teknolojia huwezi kuhishi pasipo? Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkono. Simu hunisaidia kuwasiliana, kupata taarifa ya haraka, kufanya kazi za mtandaoni na pia kupanga shughuli za kila siku. Pia ni kifaa muhimu kwa kujifunza na kujiendeleza, kitaaluma sana sana kwa kazi ambavyo na vifanya mimi.

Unapenda kuandika kwa mkono au kompyuta. Napenda zaidi kuandika kwa kompyuta. Kuandika kwa kompyuta ni haraka, huraisisha kuha kuhariri na kupanga mawazo na kunisaidia kuifadhi kazi kwa usalama. Pia, kutumia kompyuta ni ni rahisi kushiriki na kurekebisha maandishi una po hitaji. Hata hivyo kuandika na kwa mkona pia ni nzuri wakati wa kutafakari na kuchukua kumbukumbu za haraka.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari, najihisi sawa na mtulivu kusubiri kwenye mstari. Naona kusubiri ni sehemu, ya nidhamu na heshima kwa wengine. Mi hutumia muda huo kutafakari, kupanga mawazo, na pia kuwa na subira, badala ya kukuwa na hasira kwenye mstari.

Je, umewai kufanya kazi ya kujitolea, ndiyo, nimewai fanya kazi ya kujitolea kwenye baadhi ya baadhi ya factory au viwanda kadha wa kadha na kupitia kazi hiyo nilijitolea, nilijifunza uwajibikaji kufanya kazi na watu wa aina tofauti tofauti na kutoka aina tofauti tofauti ya dunia na umuhimu wa kusaidiana kwa jamii bila kutarajia malipo Hii pia ilinisaidia kukuwa na nidhamu ya kazi na uwezoefu wa vitendo kwenye kazi.

Niambie kuhusu kitabu unachokipenda zaidi. Napenda kitabu ambacho ninachokipenda zaidi ni Alchemist cha Paulo Kolejo. Nakipenda kitabu hii kwa sababu ni hadithi inayohamasisha sana kuhusu ndoto, subira na kutafuta lengo la maisha. Ingawa ni hadithi ya kubuni na mafundisho mengi ya kweli kuhusu maisha. Mhusika ninayempeda kwenye kitabu hiyo ni Santiago kwa sababu anaonyesha ujasiri wa kutafuta ndoto zake hata anapokutana na changamoto, anafundisha kutokata tama na kuamini mchakato wa maisha. Nili, je, unakumbuka mhusika, ndio nishasema, ni nani aliyekushauri kuhusu kitabu hichi? Mwenye rafiki yangu ndiye alinifunza, ama aliyenishauri kusoma kitabu hichi, ambaye alinieleza kuwa kinanifundisha maadili ya maisha na kujitambua. Ndio nimependa kusoma kitabu vingine vya mwandishi huyu kwa sababu mtindo wake wa kuandika ni rahisi kuelewa lakini una ujumbe mzito na wa kitaarifa.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Kila jioni kabla mimi kulala, mara nyingi napumzika na kupanga mawaza yangu ya kesho. Navitumia vipengele vifuatavyo kupanga mawaza yangu ya kesho ama vile nafanya kazi kesho. Kipengele cha kwaza ni kukagua kazi niliofanya siku hiyo na kupanga zile za kesho. Kupumzika kidogo kwa kusoma kitabu na kufanya meditation. Pia naanda vitu vya kutumia subuhi kama mavazi na pia vifaa vya kazi Pia staftahi au breakfast ambayo nitakunywa asubuhi Natuliza mawazo ili kulala kwa utulivu na usingizi mzuri Basi naeka pia mziki ndio niwezo kuwa na kutuliza mawazo Hii itanisaidia kujisikia tayari kisaikolojia na kimwili kwa siku inayonifuata.

Je, unapiga kura? Ndio. Napenda kushiriki katika mchakato wa kidemokrasia kama vile kupiga kura nchini mwangu. Kupiga kura ni njia ya kushiriki maamuzi ya jamii, kuonyesha maoni yangu na kuchagua kiongozi na sera zinazotenda mema kwa wengi wa jamii. Pia, napiga kura kwa sababu nimehitimu miaka yangu ya kupiga kura hapa nchini Kenya. Tunapiga kura kwa miaka kumi na nane na nishahitimu na pia nataka kuchagua kiongozi ambaye atakuwa na malengo mema kwenye nchi yetu.

Unafanya nini kwanza unapoanza kazi? Kwanza ninapokuwa kazi mara nyingi napanga na kupanga kazi yangu. Ili kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa utulivu. Hatua ninazozifuata ili kupanga kazi yangu. Ni kukagua kazi ya leo. Kuona ni zipi nitazipa kipaumbele kwenye kazi yangu. Alafu napanga rasilimali, vifaa vyangu na programu au nyaraka zinazohitajika kwenye siku hiyo kwenye kazi yangu. Naanza kazi rasmi na kuzipa zile kazi za kipaumbele kwanza ili kuanzisha siku kwa ufanisi. Nahakikisha mawazo yangu yamejilaza. Kuwa na umakini na nidhamu kabla ya kuendelea. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa ubora, kupunguza makosa na kudumisha umakini kwenye kazi yangu.

Fanya nini usiku kabla ya kulala? Kila usiku kabla ya kulala mara nyingi napumzika na kujiandaa kwa usingizi, mzuri. Hatua nazozifanya. Hatua ya kwanza ni kupumzika kidogo, kusoma vitabu, na pia kufanya meditation kwenye kazi. Kufanya meditation, napanga hatua za kesho au napanga kesho kuandaa kazi au shughuli za kesho inayofuata. Pia natuliza mawazo, kuepuka mawazo yenye, msongo ili kulala kwa utulivu. Na nafanya hivyo kwa kuweka muziki, pia na kutunza mwili kama kukunywa kinywaji cha joto na pia kuosha meno kabla ya kulala. Hii yote hunisaidia kuamka nikiwa mchangamfu, nikiwa tayari kwa siku mpya, yenye mafanikio.

Unaeka nenosiri vipi, salama vipi? Kuhifadhi nenosiri langu ni muhimu sana. Na hapa ni njia nzuri ya kufanya hivyo. Njia kueka nenosiri salama mimi hutumia. Njia kwanza nikutumia nenosiri lenye nguvu. Naangalia litume mchanganyiko. Naangalia litumi nichanganye kwa herufi kubwa na ndogo, nambari na alama. Situmii nenosiri moja kwa akaunti zangu zote Kila akaunti ina nenosiri lake tofauti tofauti nabadilisha mara kwa mara nenosiri langu Angali kubadilisha kila baada ya miezi kadha Usishiriki nenosiri usimwambie mtu yeyote sitaambia mtu yeyote nenosiri langu Hata rafiki au familia Jambo lingine ni natumia manager wa nenosiri au password manager kuihifadhi na kuunda nenosiri salama kwa akaunti nyingine. Pia, naeka dhibitisho wa hatua mbili 2FA kuongeza usalama zaidi kwa akaunti zangu. Kwa hayo, nenosiri langu inakuwa ya mchanganyiko mwingi tofauti na kwa kila account na unalinda kwa uangalifu.

Nafanya nini kueka afya nzuri? Kwa kikisha afya nzuri naji nazingatia mchanganyiko mazoezi, lishe na utulivu wa akili, na tumia hatua zifuatavyo kuwa na afya nzuri, kufanya mazoezi ya mwili. Kama kutembea, kukimbia na kufanya gym, kufanya mazoezi ya nyumbani pia, kula lishe bora kama matunda mboga na vyakula vya kutunza mwili, kusaidia mwili kukua, kukunywa maji ya kutosha ili kudumisha mwili kuwa na mi mi mishati, kupumzika kwa kutosha na lala sana ndiyo kutosha usiku na mapumziko wakati wa mchana. Pia na thibiti msongo wa mawazo, meditation, kidogo ili kushughulikia akili na kupumzisha akili. Nikifanya hayo, afya nzuri inapatikana kwa mchanganyiko ya mwili akili na lishe bora.

Kujenga mahusiano vipi na wafanyikazi wengine. Kujenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine, inanihitaji kuwa na mawasiliano mazuri, heshima na ushikiriano ushirikiano. Njia ambazo nazitumia kukua na, mahusiano mema na wafanyikazi wengine ni kukua na mawasiliano ya wazi, kushirikiana na kueleza mawazo kwa heshima, kuheshimu maoni ya wengine, kusikiliza na kudhamini wazo la wenzangu ambao tunafanya kazi nao. Pia, na kushirikiana kwenye kazi za timu, kusaidiana pale kunapohitajika na kushirikiana kwa pamoja. Sababu, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kuonyesha nidhamu na uaminifu kwenye kazi, kufanya kazi kwa usahihi na kwa wakati unaofaa. Pia kujenga urafiki, na hiyo hiyo, kujenga urafiki wa hiyo hiyo, kuzungumza kwa kirafiki na kushiriki mafanikio madogo pamoja na wafanyikazi wenzangu.

Rangi yako ya kupendeza ni ipi? Rangi yangu ya kupendeza ni ya blue. Hunipa hisia utulivu, amani na utulivu wakili. Na mara nyingi inahusiana na kuzingatia na mtazamo mzuri. Pia ni rangi na upendeza kwa macho na rahisi kuaniisha na rangi nyingine. Unaeza utofautisha katia rangi ya blue na rangi nyingine kwa urahisi na pia napenda rangi hio kwa inapendeza kwenye macho.

Niambie kuhusu shughuli zako za siku ya za mvua. Shuguli zangu ambavyo navifanya wakati wa mvua ninapenda siku za mvua kwa sababu zinanipa hisia za utulivu na kupumzika. Mara nyingi napumzika nyumbani nasoma vitabu kusikiza muziki na kufanya shughuli za ndani kama kuandika na kupanga kazi. Siku ya mvua iliyonifurahiya zaidi ni pale nilipokuwa nyumbani na familia, tukicheka, tukicheza michezo ya ndani na kula chakula chetu cha jioni kwa pamoja. Mvua mara nyingi hubadilisha mpango wangu wa nje kwa mfano kusisitiza shughuli za nje kama kutembea na kucheza michezo lakini mara nyingi hutoa nafasi ya kufanya mambo ya ndani na nayoipenda. Wakati unasikia sauti ya mvua nahisi utulivu wa amani na furaha ndogo kama kukuwa karibu na asili na kuondoa msongo wa akili na mawazo.

Mfereji gani wa TV na unaufuata? Mfereji wa TV ninayofuata ni ule unaotoa vipindi vya elimu habari na au burudani wa ubunifu. Mfano ya mfereji ya TV ambao naufuata ni natural Geographic pale kwenye YouTube, kwa mafunzo ya mandhari na asilimali ya watu, Discovery Channel pale YouTube pia kwa teknolojia ya sayansi, Pia nafuatilia mfereji wa TV wa CNN na BBC kupatilia habari za duniani kwote ulimwenguni na kama ninataka kufuatilia muziki na burudani na mfuatilia mfereji wa TV ya MTV na Trace Wakati nataka kujua kwenye dunia muziki nini kinachoendelea.

Mwandishi gani wavitabu unaompenda? Mwandishi mimi humpenda ni Paolo Coleho. Napenda kazi yake kwa sababu anaandika kwa mitindo raisi lakini wenye ujumbe wakina ya maisha. Hususan kuhusu ndoto kujitambua na kuifuata kwenye moyo wote. Kitabu chake cha alchemist kime nifunza kushirikiana au kushiriki matumaini, subira na kwamini mchakato wa maisha Kwa pande wowote Iwe nini au nini.

Je, una kumbukumbu gani ya kutisha? Kumbukumbu ambao ninao wa kutisha nilipokuwa mtoto, nilipotea kidogo kwenye soko na kukuwaa na hofu sana. Nilijifunza kukuwa makini na kutofwatwa na watu wa ajabu ni muhimu. Na kwamba kusaidia kuimarisha usalama wa kila siku. Adi wa leo nafuata nakuanga niko na makini kwa subabu nilipotea nikiwa mtoto Ikanipa ''trauma'' na pia ikanifunza kuwa ni vizuri kuwa na usalama kwa kila siku.

Unapenda kujifunza mambo mapya vipi? Nanapenda kujifunza mambo mapya kwa njia zinazo changanya maarifa na vitendo. Njia kwanza niya kusoma vitabu na nakala kupata maarifa mapya kwa kina. Njia nyingine ni kutazama video na mapia mafunzo mtandaoni. Kwa hayo inanifunza kuelewa mambo kwa vitendo. Pia najifunza kwa mazoezi kutumia ujuzi mpya kwenye hali halisi. Pia nashirikiana na wetu wengine, kuuliza maswali na kujifunza kutoka kwa wengine waliobobea kwenye somo hilo au kwenye kazi hiyo. Pia, kufanya majaribio kidogo nikuwa pekeangu inanifanya kujifunza kutokana makosa na mafanikio. Kwa ufupi najifunza vizuri zaidi ninapojumuisha kusoma, kuona na kuuliza nakufanyaa mambo kwa yote pamoja.

Uboreshanaje mchakato wa kazi. Uboreshanaje mchakato ya kazi Inazingatia mipangilio ufanisi na kuondoa upotevu wa muda au rasili mali kwenye kazi. Hatua ambazo nazifuata ni kuchambua mchakato wa sasa, kuona hatua zinazoleta changamoto au kuchelewa kazi, kutatua changamoto ndogo ndogo, kuboresha hatua ambazo zinachukua muda na pia zinafanya kazi kuwa ngumu, kuunganisha teknolojia na zana zinazosaidia kama programu za kufanya kazi au mfumo wa digitali kama ''Notion'' kupima matokeo kuona kama mchakato mpya unaongeza ufanisi kwenye kazi Pia kurekebisha mara kwa mara kuboresha mchakato kadhri Uzoefu unavyoongezeka Kwa kifupi kuboresha mchakato nahakikisha kazi inafanyika kwa haraka, kwa ubora na pia kwa urahisi Zaidi.

Hei, unapenda kuchora au kupaka rangi? Ndiyo, unapenda kuchora na kupaka rangi. Kuchora kuna nisaidia kuonesha ubunifu kupumzika na kunesha mawazo au hisia kwa njia ya picha. Kupaka rangi kuna fana kazi kuwa ya kufuraisha zaidi na pia kuchangi hisia ya kuridhika baada ya kumaliza kuchora.

Ulikuwa unapenda kufanya kazi, ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni? Kwenye utoto wangu nilipenda kucheza michezo ya nje, kusoma vitabu na kushiriki kwenye shughuli za kifamilia. Michezo ya uwanjani nilipenda kucheza mpira wa mguu na mbio. Pia nilipenda kucheza michezo ya teknolojia, maanake, michezo ya PS. Nilipenda kusoma hadithi, hadithi za kunifikirisha au za kunipa ubunifu. Pia kushuguliza kifamilia ambazo nilivyofanya ni kama picnic, tamasha na sherehe ndogondogo za krismasi. Shughuli hizi zilinifundisha kushirikiana, ubunifu na furaha kwa upamoja na familia yangu.

Je, unatumia mfumo usalama wa vidole? Ndio. Natumia mfumo wa usalama wa vidole manake fingerprint kwa sababu ni rahisi na ni salama. Sababu kidole kimoja hakifanani na watu ingine. Faida yake ni haraka na ni rahisi kufungua kifaa bila kuandika neno siri. Faida nyingine ambao napenda kutumia kidole kuliko kuandika nenosiri ni salama zaidi kuliko kutumia nenosiri. Na pia hunisaidia kulinda taarifa binafisi au akounti za mtandao.

Niambie kuhusu majira yako unayoyapenda. Majira nayoyapenda zaidi ni vuli na napenda kwa sababu hali ya hewa ni nzuri yenye mvua ya wastani na joto la kupendeza. Mvua hufanya mazingira kuwa ya kijani na kutengeneza hisia ya utulivu na amani. Kitu kinachokifanya nikipende majira haya ni mwanga mzuri, harufu ya mvua na mandhari ya asili yenye rangi safi. Shughuli ninazopenda kufanya majira haya ni kutembea nje kusoma vitabu kando ya dirisha na pia kufanya kazi ndogo za ndani huku nikiwa na hewa safi. Nikikumbuka hali ya hewa wakati wa vuli, huwa unanifanya natuliza na huwa unifanya kuwa na utulivu, kuwa na furaha ndogo na pia inanipa raha ya asili. Jambo linalonifanya nijisikie vizuri kila, vizuri kiakili na kimwili.

Juu, napenda chakula cha haraka. Ndiyo, napenda chakula cha haraka marachache. Napenda kwa sababu ni rahisi na latha yake ni ya kupendeza. Lakini, sina kukula mara kwa mara kwa sababu chakula hicho achina chilichebora ya kutosha. Hii, hufanya ni kitumie chakula cha haraka kwa burudani au wakatu wa dharura. Ndora, nakula chakula cha haraka.

Niambie kuhusu mahali unapoishi. Mahali napoishi ninaishi katika nyumba ya kifamilia, enye ukubwa wa wastani, eneo enye ni kimya, safi na lenye miti na mandhari ya kijani, jambo linalonifanya iwe na utulivu, nilihamia mahali hapa mwaka jana, mwaka jana na tangu wakati huo nimejifunza kujua jirani, zangu na kukuwa na mazingira mapya. Ninachopenda kuhusu eneo hii ni amani, usafi na urafiki wa watu wajirani Hii inanifanya nihisi salama na raha na ni mahali pazuri pakuishi na kufanya kazi Pia kusoma bila usumbufu wowote.

Unapenda kutembea wapi? Napenda kutembea kwenye mazingira ya asili na utulivu. Sana sana pahali kuna ubustani na pia pahali kuna kijani kingi. Sehemu nazopenda kutembea ni bustani au shamba lenye miti, kupumzika na kufurahia upepo safi. Pia pwani au kando ya bahari kusikiliza mawimbi na kuona mandhari ya kupendeza. Napenda kutembea kwenye milima na njia ya kupanda. Changamoto kidogo ya mwili na kufurahia kwa kufika kileleni. Kutembea hunisaidia kutuwa msongo wa mawazo. Kuburosha afya na pia kupata nafasi ya kutafakari.

Unapenda kucheza au kutazama michezo? Sana sana napenda kutazama michezo. Kutazama kunanipa nafasi ya kufurahia ujuzi wa wachezaji. Ubunifu wa mchezo na pia mishikamano wa timu. Pia ni burudani nzuri na njia ya kupumzika baada ya shughuli nyingi. Hata hivyo kucheza pia ni muhimu kwa afya na nguvu za mwili. Lakini kwa sasa najivunia zaidi kuangalia michezo kwa uburudani.

Napenda kufanya kazi peke yako au na wingine? Napenda kufanya kazi na wengine, ila pia naweza fanya kazi peke yangu inapoitajika. Kufanya kazi na timu, hunisaidia kubadilisha mawazo, kujifunza kutoka kwa watu wengine, na pia kujifunzia matokeo bora kwa haraka. Wakati huo huo, kufanya kazi peke yangu hunisaidia kuzingatia zaidi, kuwajibika binafsi na kumaliza kazi kwa ufanisi. Kwa hiyo, naeza kubadilika kulingana na mazingira ya kazi.

Ni uwezo gani ningependa kuwa nao? Uwezo ningependa kuwa nao ni kujifunza kwa haraka na kuzoea mabadiliko kwa urahisi. Uwezo huu hunisaidia kukabiliana na changamoto mpya kuboresha ujuzi mara kwa mara na kufanya maamuzi bora katika mazingira inayo badilika. Pia ningependa kuwa na uwezo mkubwa wa mawasiliano ili niweze kuwa kueleza mawazo kwa uazi na kushirikiana vizuri na watu wa aina mbali mbali.

Unapangaje wiki yako ya kazi. Napanga wiki yangu ya kazi kwa kutumia mpangilio wa kipaoumbele, ratiba na malengo. Nafuata hatua zifwatazo kwa kupanga ama kunazo zitumia kwa kupanga mpangilio wangu wa kazi. Ya kwanza ni kuchambua kazi ya wiki, kuona ni zipi za kipaombele na zile zinazokua, zinazoweza kusubiri. Kuweka ratiba ya kila siku, kugawa muda kwa kazi kubwa, ndogo na za haraka. Kujumuisha mapumziko, kuhakikisha nipo na nishati na umakini kwa kufanya kazi kutumia zana za kupanga kazi, kalenda na programu za digitali kama Google kalenda na pia notion kukagua mwisho mwa wiki kuona ni kazi zipi zimemalizika na zipi zinahitajika kwa kuhamishwa wiki inayofuata Kwa hayo, napanga wiki yangu na malengo, ratiba na nidhamu ili kufanya kazi kwa ufanisi na pia msongo na pia bila msongo wa mawazo.

Napendelea kunyoa au kuvaa ndevu. Napendelea kunyoa. Kunyoa kunanipa usalama, usafi. Na pia, hisia ya mapangilio. Pia ni rahisi kudumisha na kufanya nijisikie huru na mchangamufu. Pia kunyoa inakupa heshima kwenye jamii. Na pia kwenye kazi yangu, kunyoa inahitajika kwa sababu vile nilivyoonekana, ndivyo watu wanavionichukulia hapo kwenye kazi yangu.

Je, umewai kujifunza kupiga ngitaa, ndiyo, nimewai kujifunza kupiga ngitaa kwa kiwango cha mwanzo. Nilijifunza akodi za msingi na kucheza gitaa rahisi. Nilikuwa ilikuwa njia nzuri ya kujiburudisha, kupumzika na kukuza, ubunifu. Ingawa inahitajika mazoezi ya subira na pia kuendeleza kuboresha ujuzi wa kupiga ngitaa.

Unashugulikia wateja vipi, nina njia tofauti tofauti ambao nashugulikia wateja ila nazingatia heshima uvumilivu na mawasiliano ya wazi na wateja wangu. Njia ya kwanza ni kusikiliza kwa makini mteja ya anataka nini kueleza na maitaji ya matatizo ya mteja. Kuwajibu na kwa heshima na kwa wakati, kuhakikisha nawahisi na kuwadhamini, pia kutoa suluhisho la haraka na sahihi kusaidia kutatua tatizo na kutoa mwongozo. Kuzingatia mawasiliano chanya kati yangu na wateja wangu kuzungumza kwa mtindo rafiki na unyenyekivu na wateja. Pia nadhibitisha kwa uridhika kwa mteja, kuhakikisha mteja anaondoka na hisi nzuri, ili aweze kurudi kwa wakati mwingine. Kwa kifupi, naitaji nashugulikia bora wa wateja kufanya wateja, kuridhika na kujenga uhusiano kwa muda mrefu na wateja wangu.

Niambie kuhusu nchi ungependa kutembea. Naam. Nchi ningependa kutembea ni Japan. Nchi Japani. Ninaitamani kwa sababu ya mchanganyiko. Wa kipeke na utamaduni wa zana na teknolojia ya kisasa. Pamoja na manthari yanayopendeza kwa ya asili. Na miji enye mpangilio ya kipeke. Pia nilisikia kuhusu nchi hii kupitia video za utali na hadithi za marafiki waliotembelea. Waliniambia kuhusu mandhari ya cherry, blossoms, miji ya kisasa na pia hifadhi za historia Ningependa kuona mandhari ya asili ya kijapan, misitu ya bambuu, miji ya kisasa kama Tokyo na maeneo ya kihistoria kama makaburi na misikiti nikifikiria safari hiyo, nahisi msisimuko furaha na matarajio ya kufurahia uzoefu wa kipekee kwa kitamaduni na kiasili.

Unapenda kumka na jua au kulala mapema. Napendelea kumka na jua. Kumka na jua, kuna nipa hisia na nishati, utulivu na kuanza siku vizuri. Hiu hunisaidia kupanga ratiba ya siku, kufanya mazoezi au shughuli za asubuhi, kwa furaha na pia kukua na umakini zaidi kwa kazi na pia masomo ambao na ufanya iyo siku.

Nambia kuhusu kazi au masomo yangu. Kazi au masomo yangu na shugulike na masomo ya sayansi ya kompyuta, milichagua njia hiko sababu ningependa teknolojia, programu na jinsi ni nina vyaweza kuboresha maisha ya kila siku. Kitu nachokipenda zaidi kwa kufanya mazoezi ya video, vitendo, na kutatua changamoto za kifundi kwa sababu hunipa hisia na mafanikio ya ujuzi unaonuongezea kila siku. Changamoto ninazo kutana nazo ni kuchanganya nadhari na vitendo au kukamilisha miradi kwa muda uliopangwa Lakini hii hufundisha nidhamu na usimamizi wa muda Kwa ningependa kubadilisha kitu ningependa kuwa miradi wa vitendo zaidi mapema ili kupata uzoefu na moja kwa moja kupata uzoefu wa moja kwa moja.

Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Nachagua njia ya usafiri kulingana na umbali na urahisi. Napenda kutembea. Pale ambapo niko karibu na pahali nataka kuenda. Nitatembea Basi au daladala ntatumia wakati umbali mrefu ndani ya jiji. Baiskeli na skuta nitautumia pia wakati napenda kujenga. Nguvu za mwili na kuokoa muda. Nitatumia pia usafiri wa pamoja mara nyingi kwa ile urahisi na kushirikiana na wengi. Pia nitatumia usafiri wa meli kama niko pale kwenye bahari. Nitatumia usafiri wa anga kama natoka kutoka kwenye inchi moja kuenda inchi nyingine ambao ni mbali sana. Na pia kuangalia muda ambao nataka kutumia kwenye usafiri. Kwa kifupi, nachanganya usafiri kulingana na umbali, muda na gharama ambao naona kusafiri.

Unapendelea mfumo gani wa simu? Napendelea mfumo wa aina ya Android. Sababu ni Android ni rahisi kwa kubadilisha na kubinafsisha. Kama mandhari, programu na mipangilio. Pia upatikanaji wa programu nyingi, zana za kazi, burudani na elimu katika Android. Pia Android ina uraisi wa kutumia vifaa mbali mbali pamoja kama computer, simu na cloud. Na pia bei ya Android ni bei na chaguo mbali mbali, bei yake ni rahisi na pia niko na chaguo mbali mbali ya kuchagua kulingana na budget yangu, ndiyo ila pia iOS pia ni nzuri kwa usalama na urahisi, lakina napendelea Android kwa sababu ubinafsi na urahisi wakutumia ni rahisi.

Je, unatumia video kwa mawasiliano, ndio, natumia video kwa mawasiliano kwa sababu tofauti tofauti na pia video inasaidia sana. Sababu ya kwanza mi kutumia video kwa mawasiliano ni kueka mawasiliano ya moja kwa moja, kuona uso na hisia za mtu, unaye nye zungumza naye. Pia inanieleza vizuri mawazo kwa mfano kuonyesha kazi au kufundisha kitu mtu kwa video kuhakikisha mawasiliano bora kazini na shuleni mkutano na mafunzo ya mbali Pia video inahifadhi muda na gharama badala kusafiri kuenda sehemu nyingine unatumia video ambao ni gharama inakuwa ndogo kuliko kuenda itakutumia gharama mingi Kwa kifupi video na huniboresha kufanya mawasiliano, kufanya mazungumzo kuwa wazi na pia kuongeza ufanisi kwenye mazungumzo yangu na ambayo tunazungumza naye.

Mbio kuhusu harufu naipenda zaidi. Harufu nayoipenda zaidi ni harufu ya maua ya lavenda. Napenda harufu hii kwa sababu inatoa utulivu na amani ya kiakili. Mara nyingi inanihisi wakati nipo nyumbani au kwenye bustani wakati wa mchana. Harufu hii inanikumbusha kumbukumbu nzuri za utotoni kama kucheza nje kwenye bustani na kuona maua yakiota. Nikipata harufu hii nahisi utulivu, furaha ndogo na kupumzika kwa akili na pia mwili.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Napenda kuchangia muda na marafiki zangu kwa shughuli za kufurahisha na za kupumzisha akili na mwili. Shughuli tunapenda kufanya na marafiki zangu ni kutazama sinema na michezo, kuburudika pamoja, sana sana kutazama mpira, kukula pamoja, tunapenda kushiriki chakula na mazungumzo pamoja, tunapenda kuchangia michezo ya nje, kuenda kucheza mpira mguu, kukimbia, na mchezo ya ki elektroniki Tunapenda kujadiliana na kubadilishiana mawazo kujijenga mahusiano na ushirikiano kutembea au kawaida kwenye mandhari ya asili kufurahia upepo na mandhari ya asili pamoja na marafiki zangu.

Anapenda chai au kahawa. Anapenda chai sababu ni inaharufu nzuri ya kutoa tulivu. Pia chai inaweza kukunywa asubuhi au jioni bila kusababisha msisimiko mwingi wa mwili. Sababu nyingine napenda chai ni sehemu ya utamaduni na kushirikiana na familia au marafiki. Huku Kenya sana sana pali nimetoka na nakuru chai na inakuwa kama utamaduni sababu wakulima wengi wanapanda sana majani chai. Pia jambo lingine ni inalatha mbali mbali kama kuna chai ya majani, kuna chai ya tangawizi na pia kuna chai ya masala. Hata hivyo, kahawa pia ni nzuri kwa kuongeza nishati asubuhi lakini kwa masaa napendelea chai kwa utulivu na latha yaki. Tofauti, tofauti.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Mara nyingi wikendi napenda kupumzika, kufurahia burudani na kushirikiana na familia na marafiki. Shughuli za kawaida ambazo nazifanya wikendi ni kupumzika nyumbani, ndio nisome, kutazama sinema na kufanya, shughuli za burudani, kama kutazama mpira natembelea, kutembea na kufanya mazoezi, kufurahia hewa safi na kuimarisha mwili. Pia wikendi napenda kushirikiana na familia na marafiki, kukula chakula pamoja, kuenda kucheza pamoja, kuenda piknik pamoja, kuenda kutazama mpira pamoja. Pia wikendi napenda kukamilisha shughuli ndogondogo za nyumbani, kupanga na kusafisha mara kwa mara. Pia najifunza kitu mpya ama hobby mpya kama kupika, kuchora na programu za mtandaoni wakati wa wikendi. Sana sana wikendi ni muda kupumzika, kujifunza na kufurahia maisha.

Mimi kujikinga juakali na zingati usalama wa ngozi na mwili. Njia ambavyo na navitumia kujikinga kwa juakali ni kuvaa kofia na miwani ya jua kulinda uso na macho wakatu wa juakali. Pia na kutumia krimu ya jua, sunscreen, hasa enye SPF 30 au zaidi kutozuia jua kuingia kwenye ngozi. Pia na kuvaa nguo zenye rangi nye pesi na pia zinazofunika mwili kuepuka kuwa chini ya jua kali kati ya masaa saa nne na saakumi jioni, saa nne ya subi na saakumi jioni, kukunywa maji ya kutosha, kudumisha mwili kukua na maji na kuzuia kugua na uchovu. Kwa ma pangilio haya mazuri ya kukinga yanani hakikishia ufurahia, kufurahia jua bila kuumia na pia kuharibu mgozi.

Ni rangi gani unayoipenda zaidi na unaionea wapi? Rangi ambao naupenda sana ni rangi wa blue sababu ninahisia mi kupenda rangi hiyo ni inanikumbusha utulivu na amani kama wakati wa asubuhi kando ya bwawa au bahari Ukiona rangi ya blue kwenye bahari unafurahia, unasikia umetulia pia napenda rangi hiyo kwa sababu nina vitu vya rangi hii kama shati, kalamu, daftari, kaptura, meza yangu pia ni ya bluu sababu nyingine mi napenda rangi ya bluu ni inanifanya nahisi utulivu, umakini na ufuraha ndogo Pia ninaiona mara nyingi zaidi kwenye bwawa na majani kwenye mbwa wa majani, anga na baadhi ya vitu kwa kila siku nyumbani na pia kazini Ukiona anga unawakua blue unafurahia Unasikia hali ya anga iko sawa na pia inakupea tulivu kwenye mwili.

Je, unapenda kuvaa vipuli. Ndiyo, napenda kuvaa vipuli sababu ni mingi sana. Andakupa sababu nne ambavyo mimi napenda kuvaa vipuli. Sababu ya kwanza ni vinanipendeza macho na kuongeza mtindo. Hunonekana jambo ya kisasa na furaha. Jambo la pili napenda kuvaa vipuli ni vinanitoa hisia na ubunifu wa huru. Sira hisi kwa kuwa na mtindo wa kawaida tu. Na vipenda kwa sababu ya rangi nyingine kwa urahisi vinaweza kunaanisha na suruali au koti na pia napenda vipuli kwa sababu inaonekana ya kipekee kufanya mavazi kwa ya na ladha zaidi.

Je, unapenda kuenda pwani? Ndiyo, unapenda kuenda pwani. Sababu ni mandhari ya maji na mchanga ni ya kupendeza. Hunitoa utulivu wa akili. Ama hunipa utulivu wa akili. Sababu nyingine mi kupenda kuenda pwani ni kupumzika na burudani. Kutembea kando ya pwani, kuogelea na kuchezacheza na maji. Pia napenda kuenda pwani kwa kushirikiana na familia na marafiki. Ndio pia tunaweza kuhave a picnic hapo kwenye ufuo wa bahari, kucheza na pia kutazama macheo ya jua. Pia napenda kuenda pwani kwa sababu inanipea hisia ya uhuru na furaha. Hewa safi na upepo wa pwani hufanya nihisi, nishati na furaha.

Napenda kusoma gazeti au habari mtandaoni. Napendelea kusoma habari mtandaoni. Sababu ni ni haraka na rahisi kupata taarifu ampya kila wakati na popote nilipo. Sababu nyingine kupenda kusoma habari mtandaoni ni ina rasilimali nyingi. Kuna picture, kuna video, kuna nakala na zakina. Pia ni sababu inarahisisha kuangalia vianzo mbalimbali. Kuna habari kutoka kwa vyanzo tofauti. Sababu nyingi ya mimi kupenda kusoma habari mtandaoni ni ya kipekee na kubadilisha mandhari Unaeza chagua mada unayopenda kutazama na hata hivyo gazeti la karatasi pia ni zuri Kwa hisia na kusoma kimya na utulivu lakini mtandaoni ni rahisi na ni wa haraka.

Je wewe ni mtu wa ubunifu? Ndiyo, ninafahamu kuwa mtu, ninaufahamu kukuwa mtu wa ubunifu. Sababu mimi nitasema mimi ni mtu wa ubunifu ni kwa sababu napenda kufikiria nje, njia mpya kutafuta matatizo, kutafuta suluhisho kwa njia tofauti, pia kuchora kuandika na kupanga miradi. Hunisaidia kuonyesha mawazo yangu kwa njia ya kipekee. Njia nyingine kujua mimi ni mtu mbunifu ni napenda kujaribu mambu mapya kama teknolojia, mbinu za kazi au hobby, pia ubunifu hufanya kazi na maisha kuwa ya kuvutia zaidi kila kitu kinakuwa na ladha ya kipekee.

Jee, unavaa saa. Ndiyo, navaa saa. Sababu ya mimi kuvaa saa ni inanisadia kufuatilia muda na kupanga shughuli. Sababu nyingine miu kuvasa ni kipande cha mtindo. Kinaongeza mvuto na mpangilio wa mavazi ninapovaa. Pia kuvaa saa hunifanya kazi kukua rahisi. Sihitaji kuchukua simu kila mara kuangalia saa. Pia sababu nyingine mimi kuvaa saa ni rahisi kubadilisha kwa mtindo na nafasi, kuna saa za kila aina kwa kazi, burudani au sherehe.

Niambie kuhusu likizo yako ya ndoto. Anapenda kuenda ufukweni wa tropiki. Ningependa kufanya mambo kama kuogelea, kutembia kando ya pwani, kutazama machweo ya jua, na pia kupumzika kwenye mchanga wa bahari. Pia ningependa kusafiri na familia na rafiki wa karibu, ili kushirikiana kwa furaha, na kukumbuka na kuwa na kumbukumbu nzuri. Kwa likizo hii, nahitaji mchanganyo wa kupumzika na kutembea mengi ili kupata urahisi wakiakili na furaha wa mwili.

Uzoefu gani wakazi mekufundisha zaidi? Uzoefu wakazi ambao nimejifundisha zaidi ni kushugulikia na wateja na kufanya kazi kwenye miradi changamano. Mafunzo niliya pata hapa ni kujifunza saburi na subira na uvumilivu kushugulikia changamoto na matatizo ya kila siku. Ushirikiano wa timu, kushirikiana kwa timu pia nifunzo ambalo nimejifunza kujua jinsi ya kushirikiana na watu na mitazamo tofauti tofauti Pia nimejifunza kukabiliana na changamoto kwa haraka kufanya maomuzi mazuri chini ya shirikizo na kwa haraka na kwa muda mdogo utoaji wa huduma bora, pia ni jambo ambalo nimejifunza umuhimu wa kudhamini wateja na kuhakikisha, kuridhika Kwa kifupi ambacho na maanisha ni, uzoefu huu umenifundisha nidhamu mawasiliano na ufanisi wa kazi kwa haraka.

Unapenda nini kuhusu shirika langu ama lako, Napenda utamaduni wa kazi na ushirikiano ndani wa shirika langu. Mambo nayopenda zaidi ni mawasiliano ya wazi kati ya wafanyikazi na uongozi. Pia napenda ushirikiano wa timu inaohimiza kubadilishana mawazo. Pia fursa za kujifunza kupitia mafunzo na uzoefu wa kazi. Heshima na usawa mahali pa kazi. Pia napenda malengo yalio wazi yanayonifanya nijue mchanganyo wangu. Kwa kifupi ambacho najaribu kumaanisha ni shirika langu linatoa mazingira chanya yenye huchochea ufanisi na maendeleo ya mtu binafsi.

Malengo gani una kwa kazi yako? Malengo yangu ya kazi ni kukuwa kitaaluma, kuongeza ujuzi na kuchangia kwa ufanisi katika shirika langu. Malengo maalumu ni kuongeza ujuzi wangu wa kitaalumu, kujifunza teknolojia mpya, mbinu bora na pia usimamizi kwenye kazi. Pia na kupata nafasi ya juu au changamoto zaidi kwenye kazi, kukuwa na uwezo wa kushugulikia miradi mikubwa. Pia kuchangia kwa ufanisi, kuhakikisha kazi yangu, inasaidia timu na shirika, kufanikisha malengo yake. Pia kujenga mtandao, wakitaaluma, kushirikiana na wenzangu na wa kitaaluma wengi. Pia kudumisha usawa kati ya kazi na maisha binafsi, kufanya kazi kwa bidii bila kuadhiri afya ya kifamilia.

Unapumzika vipi baada ya siku ndefu? Bada ya siku ndefu napumzika kwa kutumia njia zinazo nisaidia kiakili na mwili kupumzika. Njia ambazo nazitumia kupumzika ni kama kusoma vitabu na kuangalia sinema. Hii inanisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Pia na kupiga mazoezi na kutembea kidogo. Hii inaniburudisha mwili na kupata nishati. Pia kutumia njia meditation na pumziko la kina. Hunipunguza stress na kuongeza utulivu. Njia nyingine ni kusikiliza mziki, kutoa hisia nzuri na kuhurahisisha pumziko. Njia nyingine ni kuzungumza na familia na marafiki, kupata faraja na burudani. Kwa kifupi, anapumzika kwa mchanganyiko wa shughuli za akili, mwili na kijamii. Kulingana na hisia wakati wa saa huu.

Unali, ulifanya nini asubuhi hii? Asubuhi yangu ya leo niliamka saa kumi na mbili na dakika thelathini asubuhi. Kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kuamka ni kuosha uso na kufanya mazoezi madogo na asubuhi. Baada ya hapo nikapiga dua kwenye mola. Baada ya kumaliza kupiga dua, nilienda kwa chakula cha asubuhi, nilienda kula chakula cha asubuhi. Nilikula mkate ya wa ngano na chai, baada ya hapo nilienda kazini kwa basi na kuanza siku yangu ya kusoma, barua pepe na kupanga kazi za siku. Asubuhi hii ilinifanya nihisi tayari mwenye nguvu na mpangilio mzuri wa kufanya kazi.

Unenda maktaba mara ngapi? Mara nyingi wakati napaswa kusoma au kufanya utafiti wa kina. Ndio wakati ndenda maktaba, sababu mi kuenda maktaba ni kupata vitabu vya kitaaluma na raslimali maalumu, pia hali ya kimya na utulivu kwa kusoma, pia wakati mwngine na maktaba kwa sababu ya msaada wa maktaba kama wifi, copy ya vitabu na pia mafunzo utafiti. Hata hivyo kwa baria na masomo madogo maranyingi na pata tarifa mtandaoni lakini maktaba ni mzuri kwa kusoma, kina na usomaji wa, utulivu.

Ungependa kurudi ujana, ndiyo, ningependa kurudi ujana wakati fulani sababu ni kukumbuka kumbukumbu mzuri na furaha za utotoni, michezo urafiki na marafiki na pia familia Pia kupata nafasi ya kufanya mambo tofauti, kama kujaribu hobi mpya na pia kusahihisha makosa madogo kuendelea kujifunza kwa urahisi na ubunifu, utotoni ni wakati mzuri wa kujifunza bila chinikizo kubwa Pia ni furusa ya kukua na furaha isio na masharti Wakati wa utulivu na burudani Hata hivyo, pia ni muhumu kushukuru sasa na kutumia muda wa sasa vyema Lakini kurudi ujana ingekuwa furaha na kwa kipekee na pia ya kumbukumbu Kwa meye maisha yangu.

Unafanya ni kushurikiana timu? Kushirikiana timu na zingatia kushurikia na mawasileno na malengo ya pamoja. Njia ambazo na vitumia ndo tuwezo kushurikia na na timu yangu ni kusikiliza mawazo ya wenzangu. Kuhakikisha kila moja, anahisiwa na kuheshimiwa. Kushurikia na katika kupanga kazi, kugawa majukumu kulingana na nguvu na ujuzi wa kila mtu. Ha kutuwa msaada wa raslimali kusaidia mwenzangu pale wanapohitaji Ha pia kushirikiana katika kutatua matatizo kutafuta suluhisho kwa pamoja badala ya mtu mmoja kutatua pekee yake Pia kuthibitisha malengo ya timu kuhakikisha kila mtu anaelewa lengo la na mchango wake Kwa kifupi ambacho na maanisha ni ushirikiano mzuri unahakikisha timu inafanikisha malengo kwa ufanisi na kila mtu anahisi sehemu ya timu yake na pia watu wanakua wanaweka ubora wao kama umetumia ushirikiano kwenye timu.

Je, unatumia teknolojia sauti? Ndio, natumia teknolojia sauti. Njia ambazo nazitumia teknolojia sauti ni kurekodi na kushiriki mawazo. Kama vile maelezo na mafunzo kutumia sauti kwa kurekodi. Piaa kujibu simu na ujumbe wa sauti. Kwenye mawasiliano ya haraka na raisi na pigia simu mtu, tunatumia sauti kuongea. Njia, nyingine natumia teknolojia sauti ni kuunda maudhui. Au kurekodi kazi. Kama sehemu ya kazi na burudani unarekodi sauti, alafu unatumia wenzako. Pia njia nyingine kutumia teknolojia sauti ni kutumia zana za usaidizi wa sauti. Maana, kama maelezo ya computer, virtual assistant au transcription, natumia teknolojia sauti kufanya kazi kwa huraisi.

Unapotaka kustaree unafanya nini? Wakati napenda kustaree na napendelea kufanya mambo yanayonisaidia kupumzisha akili na pia mwili. Shugli ambazo nafanya wakati huo ni kutazama sinema na vipindi vya televisheni, kuburudisha akili na pia kupumzika, kuskiliza mziki, kutembea au kuenda kwenye mandhari ya asili, pia kusoma vitabu, kuingia kwenye hadithi na kujifunza kitu kipya, pia kuchangia muda na marafiki na familia kwa kucheka na kushirikiana kwa furaha. Pia inanisaidia kwenye staree zangu.

Unapenda kutumia muda wa familia yako vipi? Napenda kutumia muda wa familia yangu kwa njia zinazo jenga ukaribu na furaha ya pamoja. Njia ambazo nazitumia kufanya hivo ni kukula pamoja. Kukula pamoja tunashiriki chakula na mazungumzo ya siku. Baada hapo njia nyingine ni kuzungumza na kushirikiana na kubadilishiana mawazo na familia yangu. Pia tunafanya kushuguli za pamoja, kama kutembea piknik na kutazama sinema pamoja, kusherekea matukio muhimu pamoja kama sherehe za krismasi, sherehe za fakifamilia. Pia kitu nyingine nambacho na chokifanya ni kusaidia na nafamilia pamoja, huu nasaidia kukatika kazi ndogo za nyumbani hapa na pale.

Ushambuliaji mabadiliko kazini. Kushambulia mabadiliko kazini, ninachukulia mpangilio, mawasiliano na kujifunza kama njia yaku. Fanikisha mabadiliko. Njia ambazo navitumia kufanya hivo ni kuelewa mabadiliko, kuchunguza ni kwa nini mabadiliko yanatokea, na malengo yake, kujifunza mbinu mpya kama zana, mchakato, na sura, na au sera mpya, kubadilika haraka kwa urahisi kujaribu mbinu mpya bila uwoga Kuwashirikisha wenzangu Kuwashirikisha wenzangu ili mabadiliko Yafanikiwe kwa timu nzima na kudhibitisha matokeo kuona kama mabadiliko yanaboresha ufanisi na kufanya marikebisho pale yanavyo itajika.

Changamoto, gani unakutana nazo kazini? Sababu nafanya kazi yangu kwenye mtandao, changamoto kubwa ni mabadiliko ya mara kwa mara ya majukumu na wakati mwingine taarifa kutokuja kwa wakati. Hata hivyo, nimejizoesha nimezoea kusoma maelezo kwa umakini, kuuliza maswali pale inaipoitajika na kubaki na nidhamu kuhakikisha kazi imefanyika ipasavyo. Ila kuna wakati mwingine naenda kufanya kazi na timu ambapo kuna changamoto yake na changamoto yake ni kama wakati mwingine mawasiliano ya timu yanaweza kuwa na changamoto hasa tunapokuwa na mitazamo tofauti Lakini nimejifunza kusikiliza, kuelewa na kutumia majadiliano mafupi ili kuhakikisha tunafanya kazi kwa ufasihi.

Unasherehekea siku yako ya kuzaliwa vipi? Siku yangu ya kuzaliwa mimi huwa unasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa jinsi rahisi tu. Mara nyingi, mimi hutumia muda na familia na marafiki wa karibu. Tunakula, tunacheka na tunapumzika. Zaidi ya yote huwa siku ya kumshukuru na kutafakari mwaka ulionipita.

Unapendelea mahali pa kimia au pa kelele. Mimi binafsi napendelea mahali pa kimia kwa sababu hunipa utulivu. Umakini na nafsi ya kufikiria vizuri. Lakini wakati mwingine hasa nikiwa kwenye furaha na marafiki, kelele kidogo nayo hainithuru kabisa.

Unapenda kuenda sinema mara ngapi? Kwa kawaida, sipendi kuenda sinema mara mingi. Lakini ninapenda kuenda mara chache ambazo kweli nahisi kuna filamu nzuri ya kuangalia. Mara nyingi inaeza kuwa mara moja kwa mwezi au hata baada ya muda kidogo zaidi. Kutegemea kama kuna filamu yenye, mvuto. Napenda kuenda wakati nina muda wa kutosha, nikiwa nimetulia, ili niweze kufurahia mazingira ya sinema. Sauti nzuri si kikubwa au ule wenye msisimko wa kushiriki uzoefu wa watu wengi. Pia ni njia nzuri ya kupumzisha akili na pia kusahau shuguli za kila siku kwa muda mdogo ama muda kidogo tu.

Unapigia picha mara ngapi? Kwa kawaida, napiga picha mara kwa mara, lakini siku wa kila siku. Wakati mwingine napigia picha ninapokuwa kwenye tukio muhimu kama sherehe, safari, au nikiona marafiki na familia ili kuifadhi kumbu kumbu. Pia, kuna nyakati ninapopata mandhari mazuri, kitu nzuri, barabarani au tukio la kuvutia. Ndipo napenda kutoa simu yangu na kupigia picha haraka. Siyo kwamba nategemea picha kwa kila kitu lakini napenda kuwa nazo kama kumbu kumbu za baadae Kwa sababu ni nzuri kurudi nyuma na kuangalia ulipotoka na pia kumbu kumbu nzuri ulizopata na kumbusha na kufuraisha wakati ume kuwa na stress ama wakati nimekua na nata kutuliza akili.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Mara nyingi natumia kompyuta zaidi kwa kazi za kujifunza. Huwa naitumia kuandika nyaraka, kufanya utafiti mtandaoni, kutafuta taarifa muhimu na pia kutekeleza kazi mbali mbali zinazohusiana na mawazo, yanayowasiliana na mafunzo au majukumu ya kila siku. Pia wakati mwingine, hutumika kwa mawasiliano kama kutuma barua pepe, kuwasiliana na watu kupitia mitandao pamoja na kujiburudisha kidogo kwa kuangalia video au kusikiliza muziki kwa kifupi, kompyuta inanisaidia sana kuongeza ufanisi kupata taarifa kwa urahisi na kufanya mambo mengi kwa njia rahisi zaidi.

Unapenda kununua nini zaidi? Kwa kawaida napenda kununua zaidi vitu ambavyo vina matumizi kwa muda mrefu na vina manufaa halisi katika maisha ya kila siku. Mara nyingi, hununua vifaa vya ki-elektroniki au vifaa vya kazi kama vile 'accesories' za simu, vifaa vya kompyuta au kitu kinavyo, vitu vinavyo husiana na kujifunza kama vitabu na 'kozi' mtandaoni kwa sababu najua vitanisaidia kuongeza ujuzi na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi Pia napenda kunua nguo mara chache hasa pale ninapoitaji kubadilisha au kuongeza kidogo kwenye mavazi yangu Wakati mwngine pia mimi hununua vitu vidogo venye vitu vidogo ambavyo vinaniburudisha kama chakula, kizuri, 'snacks' au vitu vya kuburudisha akili. Kuanza na kujuliza kama kweli nahitaji kitu hicho alafu nikiamua ninunue basi na hakikisha kinanifaa na hakinitumii pesa kiholela kwa kifupi, napenda kununua zaidi vitu ambavyo vina maana vinavyo ongezeka dhamani kwenye maisha na vitamaduni kwa muda mrefu.

Unapenda kuvaa nguo za aina gani. Mara nyingi napendelea kuvaa ngu o za zinazokuwa za sherehe rahisi na zinazofaa kuwa kwa mazingira inayokua. Kwa kazi au maswala rasmi, napendelea suti, shati, zenye rangi tulivu na suruali zilizo safi na zinazovaka vizuri. Hii ina nipea sura ya kitaaluma na kufanya nijisikie huru wakati wakufanya kazi au mikutano. Kwa maisha ya kawaida au wakati wakupumzika, napenda kuvaa nguo za starehe kama t-shirts, jeans na sweatpants na sweatshirts ambazo ni raisi, hazingizi moto na zinafaa kwa shughuli za kila siku. Pia napenda rangi zina zofanana na urahisi kwa mitindo, silazima ziweza kupendeza sana lakini ziweza kuonyesha utu na mitindo wa kawaida. Kwa ujumla napenda nguo mbazo zinafanya nijisikie vizuri, kujiamini na pia zenye urahisi wa kutumia bila kuwa na usumbufu. Hii pia ya hufanya niwe tayari kwa shugulizo zote bila kubadilisha mara nyingi.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Kinacho nipendeza kwa zaidi kuhusu mtaa wangu ni kwamba una mazingira ya utulivu na watu wake wana ukarimu. Kuna ile hisia jamii watu wanajuana, wanasaidiana na hata salamu za barabarani zinajenga urafiki. Pia, napenda kwamba kuna huduma muhimu karibu. Kama wa maduka, sehemu ya kupanga mahitaji ya kila siku na wakati mwingine hata maeneo ya kupumzika kama bustani au sehemu tulivu ya kutembelea jioni. Pia napenda usalama ya ule utaratibu unakuwepo kwenye mtaa wangu hata kama kuna changamoto ndogo hapa na pale kama kilele au shughuli nyingi wakati fulani bado mtaa unajisikia kama mahali salama na pazuri pa kuishi. Kwa kifupi napenda mchanganyiko wa watu wema mazingira ya utulivu na urahisi wakupata huduma Kile ambacho kinaufanya mtaa uwe mahali pazuri ni pa kufraisha na pakuishi.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa baseboli. Wakati mmoja nilienda kwenye mchezo mkubwa wa baseboli ambapo nilikuwa na mchwano wa ligi kuu. Timu zilizocheza zilikuwa New York Yankees and Boston Red Sox. Timu ambazo zinajulikana kwa ushindani mkali na mashindaji mashabiki wengi. Mchezo huo ulikuwa msisimko mkubwa kwa sababu ulikuwa finali ya mzunguko. Na kila timu ilikuwa na nafasi ya kushinda taji. Kile kilichoifanya tukio hilo kuwa cha ajabu ni pale katika raundi ya mwisho. Wachezaji wa Yankees walipofanya homerun ya ajabu ambayo ilibadilisha kabisa hali ya mchezo. Shabaha iyo ilipigwa pale pale walipoingia mashabiki wakilia na kelele za furaha ziliskika kila mahali. Nilihisi msisimko mkubwa na shauku, moyo wangu uka ulikimbia kwa kasi huku nikiwa na uwoga kidogo na furaha kwa wakati mmoja. Nilipofikiri kuhusu wakati huo baada ya mchezo, bado ninahisi fahari na furaha kubwa. Huu ulikuwa mmoja wakati wa burudani wa kweli. Si tu kwa sababu ya ushindi wa timu yangu, bali pia kwa sababu ya umojikaji wa shauku ya mashabiki wengine. Na jinsi mchezo uliweza kuangaliwa kuunganisha watu wote katika hisia moja. Hii ni aina kumbukumbu ambayo huwezi sahau kwa urahisi.

Unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini. Wakati ninahitaji msada kazini. Kwanza, hufanya jithadi ya kuelewa tatizo yenyewe kwa kina. Mara nyingi husoma maelezo, kurudi nyumbani, kurudi nyuma kwenye mwongozo au kutumia raslimali zilizopo kama faili za kazi au mitandao ya ndani. Hii hunisaidia kuelewa tatizo vizuri na mara nyingi kujaribu kusuluhisho chache kabla ya kuomba msaada ilio. Ili usionekane kama mtu anaye, anayesuasua. Iwapo bado siwezi kutafuta kutatua tatizo hilo, huwa mi huwasiliana na watu ambaye atanifahamisha zaidi au meneja wa timu kwa heshima na kwa uwazi. Nawaeleza kwa kifupi tatizo nalo, jinsi nilivyojaribu kutatua na kuuliza ushauri au muongozo. Na penda pia kuuliza kama kuna raslimali fulani au mbinu bora ya kufanya kazi hiyo kwa sababu husaidia kujifunza na kuipuka matatizo kama hayo ya siku za usoni.

Chakula gani unapenda kula jioni. Mara nyingi chakula na chopenda kula jioni ni chile ambacho ni kizuri, rahisi kumeza na kinacho, nipa hisia na utulivu bada ya siku ndefu. Kwa mfano, napenda kula chakula chenye mchanganyo wa proteini mboga na wanga, wanga kama wali. Samaki au nyama pamoja na mboga za majani Mara nyingi pia hu mi pia mi hujumuisha supu au stiu kidogo hasa pale na pohitaji kitu cha joto na rahisi kumeza.

Je, unapenda kusimama au kusimamiwa. Kwa kweli napenda zaidi mazingira ambayo, yananiwezesha kukuwa na uwajibikaji wa kazi zangu. Lakini bado nikiwa ndani ya mfumo wenye mwongozo mzuri, napenda kusimama, pale ninapobidi. Hasa kama jukumu linalohitaji mtu, wa kupanga, kuelekeza na kuhakikisha kazi zinaenda vizuri. Ninapofanya hivyo, najisikia nina nafasi ya kuonyesha uongozi, kusaidia wengine na kuhakikisha timu inafanya kazi kwa ushirikiano na ufanisi.

Niambie kuhusu jinsi unavyotumia simu yako. Kwa kawaida, mimi hutumia simu yangu mara nyingi kila siku kwa sababu ndio imekua kama kifaa cha msingi katika maisha ya kila siku. Mara nyingi, mi uanza kuitumia asubuhi mapema kuangalia ujumbe muhimu, taarifa ya za kazi, barua pepe, pamoja na habari za kila siku, ili kujua kinachoendelea duniani. Baadae wakati wa mchana simu yangu hutumika zaidi kwa mawasiliano kupigia simu kutumia ujumbe na wakati mwingine kushiriki kwenye majadiliano ya kikazi au kwa kawaida kupita mitandao ya kijamii. Programu zinazotumia zaidi ni zile zinazohusiana na kazi au mawasiliano kama WhatsApp, email na wakati mwingine Google Docs au apps za kujifunzia, pia napenda kutumia YouTube au apps za muziki wakati nahitaji kupumzika au kupata burudani kidogo simu yangu ya kwanza nikikumbuka vizuri haikuwa ya kisasa kama hizi za sasa ili ila ilikuwa ya kawaida tu yenye kazi ya za msingi kama kupigia simu na kupokea ujumbe mfupi. Lakini hata hivyo, nilikuwa na dhamani kubwa kwa sababu ilikuwa inanisaidia ku kuwasiliana na familia na marafiki kwa urahisi zaidi kuliko zamani. Kwa upande mwingine, simu inanisaidia sana kuharakisha maisha, inafanya kupata taarifa kwa rahisi, kufanya kazi hata ukiwa mbali iwezekane na pia kueka kumbukumbu muhimu kupitia picha nyaraka na maelezo mengi Hata hivyo nama naamini kuwa wakati mzuri wakuizima au kuiweka mbali Hasa usiku kabla ya kulala au wakati nahitaji kupumzika na kuipa akili nafasi ya kupumua kuzima simu au kuipunguza matumizi usiku unisaidia kulala vizuri na kupunguza utekelezaji kupitia kiasi Kwa jumla simu ni muhimu sana, lakini kuitumia kwa kiasi na kwa nidhamu unisaidia zaidi.

Unaongoja barua pepe mara ngapi kwa siku. Kwa kawaida, huchunguza barua pepe kadri inavyohitajika. Lakini si kila saa. Mara nyingi nianze siku kwa kuangalia barua pepe muhimu zinazohusiana na kazi au taarifa za dharura. Baadaye napanga kuangalia barua pepe katika vipindi maalum Kwa mfano mara mbili kwa au mara tatu kwa siku ili kuhakikisha sina kazi yoyote muhimu ulionipita au pia kuepuka kuvurugika mara mara kwa mara kazini.

Niambie kuhusu mchezo wako unaoupenda katika olimpiki. Mchezo wa olimpiki naoupenda zaidi ni mbio wa kukimbia chini ya dakika chache. Hasa mbio za mita ya mia moja. Napenda mchezo huu kwa sababu ni ya haraka wenye msisimuko mkubwa na unaitaji nguvu. Kasi na umakini mkubwa. Kila mbio ni kipindi kifupi cha msisimuko lakini kinacho. Kinoonyesha kiwango cha juu, cha ujuzi na ujuhudi za wachezaji. Jambo linalo nifanya nijisikie, msizimuko kila wakati ninapo waangalia. Nakumbuka mwaka moja, nilipoangalia mchezaji, mchezo wa olimpiki ya mwaka 2012. Nilikuwa, Nilifurahia sana pale Usain Bolt aliposhinda mbio za mia moja na mia mbili mita. Uwezo wake wakuharakisha haraka, nguvu za misuli yake na mtindo wake wakipekee, Wakukimbia ulifanya mbio hizo kuwa Tukio nisilo sahau. Nilijisikia Nilijisikia msisimuko mkubwa, shauku na hata furaha ndogo kama ningekuwa pale nami. Kwani kulikuwa kionyesho kile ambacho mwanadamu anaeza kufanya kwa jitihada na mazoezi makali. Mchezaji wangu wa olimpiki ninayempenda ni Usain Bolt kwa sababu siyo tu kwa kwamba ni waharaka sana bali. Ana mtindo wakipekee na heshima kwa wenzake na anachangia burudani wa mchezo. Wakati wa mchezo olimpiki ni mimi huhisi mchanganyiko wa msisimuko, shauku na hata mshikamano wa kima taifa kwa sababu unaunganisha watu kutoka sehemu zote za dunia kwa furaha na kuangalia wanadamu wa kijaribu kufa. Nikisha kile kilicho, ngumu sana.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na sifa nyingi zinazomhusiana na maadili. Uongozi wa mtu na ufasihi wa kazi na kila mmoja inamchango wake muhimu. Kwanza, kiongozi mzuri anapaswa kuwa mwenye ana mawasiliano bora, lazima aweze kueleza umalengo kutoka maelezo ya kwa uwazi na pia kuskiza maoni ya wengine. Pili, kiongozi mzuri lazima awe na ujasiri wakufanya maamuzi hata pale kuna hatari au hali ngumu. Anapaswa kuwa kueza kuchukua hatua sahihi kwa wakati unaofaa na kubeba majibu kwa matokea ya maamuzi hayo. Tatu, kiongozi mzuri pia anafaa kuwepo na mfano wa kimaadili ni muhimu. Kiongozi anapaswa kuwa na anafaa anapaswa kuwa mkweli, mwenye uwazi na heshima kwa wengine. Cha nne ni kiongozi mzuri anapaswa kuwa mtu anayesaidia na kuelewa watu wake kujua nguvu, udhaifu na malengo ya kila mwanachama wa timu, husaidia kumtenga mtu sahii kwenye, jukumu sahii na kuongeza, motisha, mingi mingi.

Umewahi fikiria kwanzisha biashara yako? Ndio, mara kwa mara, kadhaa. Nimewahi kufikiria kwanzisha biashara yangu, mara kadhaa. Hasa, kwa sababu wazo ya kukuwa na kitu changu, binafsi kinachokuwa, hatua kwa hatua, ni kitu kinachonivutia sana. Mara nyingi, ninapofikiria biashara. Huwa najiwaza biashara inayo husiana na teknolojia au huduma mtandaoni. Kwa sababu, dunia imehamia sana kwenye mazingira ya kidigitali. Nimekuwa nikifikiria biashara kama kutoa huduma za mtandaoni, mafunzo au hata kinacho husiana na content creation na digital marketing. Pia, huwa nafikiria biashara ndogo ndogo zinazo weza kuwa katika taratibu lakini zenye uthabiti badala kuraukia mambo makubwa bila mpango.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki. Kwa kawaida, nafua nguo mara mbili au tatu kwa wiki. Lakini, inategemea na idadi ya nguo zinazotumika na aina za shughuli inayofanyika. Kwa mfano, nguo za kila siku kama t-shirt, suruwali na soksi, huenda zinahitaji kufuliwa mara nyingi zaidi. Hasa pale unapokuwa na shughuli nyingi, au unapojichafulia, au ninapochafua haraka. Mara nyingi, nguo zangu huwa hata zinatumika kwa shughuli rasmi au za hafla au kwenye hafla na zinapokuwa tayari na mara nyingi huwa mimi huweka kwa wiki moja ikikiwa hazijaacha uchafu mkubwa. Ninapenda pia kupanga nguo kulingana na rangi na aina ya kitamba ili ziwe kudumu na kuepuka uaribifu.

Kazi gani unayoidhamini zaidi? Kazi ambayo naidhamini zaidi ni ile inayohusiana na kusoma, kujifunza na kutatua matatizo kwa watu. Sababu nasema hivi ni inawezesha kutumia akili yangu, kikamilifu na kunisaidia kukua kinakua na kitaalum na kibinafsi. Ninapo dhamini kazi fulani sii tu kwa sababu ya mtu ama sii kwa sababu ni muhimu kwa nitachopata au mafanikio yangu, bali pia kwa sababu inachangia kufanikisha mambo makubwa zaidi kama kusaidia mtu, kuboresha mfumo wa kazi au pia kuleta matokio chanya kwa wengi. Kazi ya aina hii huu fanya nijisikie kuridhika, nikiwa na furaha na kufanya kile ambacho kina dhamani.